Huwa ninapenda sana harufu ambayo inatoka katika maua ususa ni maua ambayo yana rangi nyekundu na yale maua yenye rangi ya njano ambayo huwa inanivutia sana harufu yao. Mara nyingi huwa inaharufu mzuri sana ambayo huwa ninajihisi ninapata harufu ya kiasili na harufu ambayo ninaipenda kweli kweli.

Kusikiliza redio sio sana kwa sasa hivi kwani huwa inapita hata wiki nzima sija sikiliza redio. Kwa sababu asilimia kubwa simu na mitandao kijamii huwa inachukua nafasi kubwa sana katika maisha ya wa Tanzania na watu wengi sana lakini huwa mara moja moja na sikiliza ilikuweza kujua tarifa mbali mbali ambazo ni nadra kusikia kupitia katika katika runinga au kusikia katika mitandao ya kijamii kwa maana ya zile tarifa ambazo zinahusu mahojiano ya moja kwa moja na hiyo kituo cha redio huwa napenda kusikiliza redio kwa wakati huo.